Jioni hii, nitawona nini? Kuna filamu mpia kwenye runinga. Au nisikize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Napenda kuwona timu yangu ikicheza. Ruto angetaka kuwana hadhiti za katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja, alafu watoto walale. Baadaye, itakuwa na muda wangu. Kuangalia filamu yangu. Na filamu kadha si jasoma bado. Nadhani usiku, huu, tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.